Ndiyo nawafahamu majirani zangu, hasa wale wanaoishi karibu na mimi. Napenda kujenga mahusiano mazuri, kushirikiana katika shughuli za kila siku, na kusaidiana pale inapohitajika.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wa kuongoza kwa heshima na uwazi. Kiongozi mzuri anasikiliza wenzake, anawahimiza kufanya kazi vizuri na hufanya maamuzi yenye busara.

Njia ninazotumia kupumzika ni tofauti kulingana na wakati na mahitaji yangu. Mara nyingi napenda kusoma vitabu, kutazama vipindi vya burudani au kusikilizauziki tulivu kwani kunanipa utulivu wa akili.

Kwanza ninakubali kosa hilo bila kujificha, kwani kukiri ni hatua ya kwanza ya suluhisho. Kisha ninachunguza chanzo cha kosa ili kuelewa kilichosababisha na kutoa suluhisho au hatua za kurekebisha haraka. Pia ninajifunza kutokana na kosa hilo ili lisitokee tena.

Napiga picha marachache kulingana na tukio au jambo la kipekee. Maranyingi napenda kupiga picha za mandhari, familia, marafiki au matukio ya burudani. Kwani kunanisaidia kukumbuka kumbukumbu mzuri na hadi matukio muhimu.